Ushirikiano kazini ni muhimu sana na mimi hutumia mbinu kadhaa ili kuhakikisha tunafanya kazi vizuri na wenzangu. Kwanza tunahakikisha sote tunaelewa lengo moja, lapa moja. Kila mtu anajua jukumu lake na jinsi mchango wake unavyo unganisha na picha kubwa ya mradi. Mimi huamini kuwa katika mawasiliano ya wazi, tunatumia njia mbalimbali kama mikutano ya video na ujumbe wa haraka ili kuhakikisha kila mtu yuko kwenye ukurasa mmoja na maswali ya najibiwa kwa haraka. Nina heshimu na kudhamini mitazamo tofauti na mawazo mapya Kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni yake na tunajadiliana kwa heshima ili kupata suluhisho bora zaidi Kila moja wetu anawajibika kwa kazi yake mwenyewe na kwa mafanikio yatimu kwa ujumla Hii inajenga uaminifu na kuhakikisha kila mtu anafanya sehemu yake Kwa kutumia mbinu hizi, tunaweza kufanya kazi pamoja kwa ufanisi na kufikia matokeo bora zaidi kuliko tungefanya kazi peke yetu.

Mimi hupenda sana kusherehekea mwaka mpya na mpenzi wangu. Ni wakati mzuri sana wa kutafakari na kufurahi nadhani ingawa tunafanya hivyo kwa njia yetu wenyewe malum. Chakula maalum. Kwa kawaida tunaanza na chakula cha jioni cha ki mapenzi nyumbani kwetu. Tunapika pamoja na nadhani ni wakati mzuri wa kufurahia ubunifu wetu jikoni na kuzungumza kuhusu mwaka uliopita. Baada ya chakula, tunakaa chini na kuandika orodha ya kumbukumbu zetu bora za mwaka huo. Alafu tunaahidi mambo machache, tunayotaka kufanya pamoja katika mwaka ujao. Nakumbuka mwaka jana, tuliandika ahadi ya kutembelea mbuga ya wanyamapori na tulifanikiwa. Tunapenda kukaa kwenye balcony yetu na kutazama fataki wakati saa inatimia usiku wa manane. Baada ya chakula, tunakaa chini na kuandika orodha ya kumbukumbu zetu bora za mwaka huo. Alafu tuna ahidi mambo machache, tunayotaka kufanya pamoja katika mwaka ujao. Nakumbuka mwaka jana, tuliandika ahadi ya kutembelea mbuga ya wanyama pori na tulifanikiwa.

Bila shaka, kwa kweli, mimi ni mpenze mkubwa wa mvua, na nadhani, ninafurahia sana kila tone la maji linapoanguka. Hisia ninazo pata wakati nasikia sauti ya mvua, nizakipekee sana. Ni kama mziki mtulivu na hunipa amani ya ajabu na utulivu wa akili. Wakati wa mvua kuu, nadhani napenda sana kukaa ndani. Huwa nasoma kitabu kizuri, au kutazama filamu, huku ni meketi karibu nadirisha na kikombe cha chai moto, nakumbuka mara moja, mpenzi wangu, aliniambia anapenda kucheza mvua, nilicheka sana, lakini tukatoka nje na kufurahia mvua kidogo, ilikuwa ya kufurahisha sana, ingawa tulilowa. Mvua inabadilisha mpango wangu, nadhani kutoka shuguli za nje, hadi utulivu wa ndani, naipenda sana kwa sababu inaleta mabadiliko chanya, inafanya mazingira kuwa mazuri zaidi.

Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha mambo mengi, lakini nadhani moja ya muhimu zaidi ni umhimu wa huduma bora kwa wateja. Kwanza, huduma bora inahakikisha wateja wanaridhika na wanarudi tena. Nakumbuka niliwai kwenda kwenye duka ambapo muuzaji alikuwa mkorofi sana na kwa kweli sikurudi tena huko, ingawa bidhaa zilikuwa nzuri sana. Pili, nadhani huduma bora inajenga sifa mzuri kwa biashara, watu hupenda kuambia wengine kuhusu uzoefu wao mzuri. Isia za kumsaidia mteja na kuona anayetabasamu, zinanipa kurithika sana. Kwa hivyo, huduma bora kwa wateja sio tu kuhusu biashara, bali pia kuhusu kujenga mahusiano mazuri na nadhani furaha.